Kazi ya nyumbani nisiyoipenda kabisa ni kuosha vyombo vilivyorundikana baada ya mapishi makubwa kazi hii inachosha sana kwa sababu inahusisha kusimama muda mrefu kusugua masufuria yenye mafuta mazito na inajirudia rudia kila unapohisi umemaliza hata hivyo mbinu yangu ya kuimaliza kama urahisi ni kuwasha mziki wa kuchangamsha au kusikiliza podikasti niliyoipenda kwenye simu ili kuhamisha akili yangu isizingatie uchovu wa kazi hiyo baada ya kumaliza kusafisha kila kitu na kuwacha jiko likiwa safi. Pumziko langu huwa ni kuketi sebuleni nikifurahia kikombe la chai. Baada au chai huku nikisoma kitabu bila usumbufu wowote.

Jambo lisilotarajiwa lililotokea katika safari yangu ya hivi karibuni lilikuwa ni gari letu kupata hitilafu ya tairi katikati ya hifadhi ya taifa tukio hili liitokea gafla tukiwa mbali na mji na jambo la kwanza tulilolifanya ni kukaa ndani ya gari kwa usalama kutokana na wanyama wakali kisha tukapiga simu kwa uongozi wa hifadhi kuomba msaada wa dharura matokeo ya mwisho yalikuwa mazuri sana kwani askari wa wanyamapori walifika kwa haraka wakiwa na vifaa. Wakatusaidia kubadili tahiri hilo kwa usalama na hapo hapo tukapata nafasi ya kipekee ya kuona simba wa karibu walio kuwa wakipita eneo hilo wakati tukiwa sehemu salama ndani ya gari la waokoaji.